Ningependa sana kujifunza luga ya kifaransa Maana luga ya kifaransa ni luga ambayo inajulikana sana uko amerikani na ni luga nzuri na ni luga tamu sana Mimi kwa roho yangu ningependa kujua na kuongea kifaransa zaidi.

Ndiyo na fahamu majirani wenzangu. Ila si wote, nawafahamu kadha wa kadha. Ee sana sana ambao, tuko karibu sana nao, ndiyo na wafahamu. Wale ambao wako mbali sana, si rahisi kuwafahamu ila nawafahamu majirani wangu kama wawili, na watatu, na sisi ni marafiki sana, huwa tunasaidiana kwa mambo mengine.

La sina ndege wa kufugwa nyumbani. Maana kwangu mie huwa sipendelei ndege wa kufunga nyumbani. Maana wana kazi nyingi na wanaitaji kuchungwa kwa ukaribu. Ila mimi hiyo masaa ndio sina maana niko kazi ni na niko na shuguli mingi hapa na pale. Kwa hivyo siweziweza kufuga ndege wa nyumbani.

Kabla ya kwanza kazi, mimi huwa na mpango wa kazi na orodha ya kazi ya kila siku. Huwa napenda kwanza na ile kazi ngumu zaidi. Kisha na malizia kwa kazi rahisi rahisi. Huwa napanga kila kazi na wakati wake. Ndiyo nisipoteze masaa mengi kwa kazi kidogo. Huwa naeka masa mengi kwa kazi mingi, masa kidogo kwa kazi kidogo. Unapata kufikia mwisho wa siku ni mimaliza kazi zote ambazo ningefaa.

Hali ya hewa ya leo kuna jua, maana ni januari, razuma kue na jua mkali, na kuna joto, joto ni mingi, akuna mtu alie na sweta ata barabarani, maana joto imezidi, na kwa hii hali ya hewa, huwa mtu unafauvae kitu raisi kama vesti, ndiyo na kaptura. Ukivali ya kaptura ndio nzuri kuliko suruwali, hali ya hewa ni nzuri na inapendeza.

Kwa siku mimi huwa nanywa maji mara tano ma mara sita kwa siku nikihesabu vizuri. Maana nafaa kutimiza lita mbili ya maji kila siku huwa nanywa vikombe viwili viwili kila wakati. Na nahakikisha nimetimiza litambili kwa siku ili afya yangu iwe nzuri na bora.

Palipo kuwa na tatizo kazini mara nyingi mimi huwa kama ni tatizo ambalo sieziliweza kumaliza na nalo peke yangu huwa na wafahamisha wakubwa wangu ili tuweze kuzaidiana. Kama ni tatizo ambalo naeza limaliza peke yangu huwa nalishugulikia hapo hapo na nalishugulikia kwa busara sana ndo nisifanya makosa yoyote.

Ningependa kula ugali Mimi huwa napenda ugali sana Maana ugali ni chakula ambacho nimelelewa nacho Tangu utotoni nimekula ugali sana na sijawai kuwacha kuipenda ugali Napenda wali ila siipendi kukula wali kama vile ninavyopenda kula ugali Kwanza iwe ugali kwa nyama Haa, huwa tamu sana. Ugali kwa nyama, ugali kwa sukuma, ama ugali na mboga ile ingine yoyote, huwa ni tamu sana.

Ndiyo napiga kura kwa maana miaka yangu ya kupiga kura imetimia ila sijawai jaribu kupiga kura ila nitajaribu mwaka ujao Nitapiga kura maana kura yangu ndiyo itaniwezesha kujua hatima yangu ya mbele kwa hisi serekali.

Naisaidia jamii yangu kwa kuweza kuwaelimisha wasichana wanadada ambao tayari wako shuleni. Huwa nawaelimisha kuhusu maisha na vile maisha inavyo endelea si vile ambavyo wanavyothani wasidanganywe ovyo vyo. Na pia ninawaelimisha kuhusu usafi na wajiweke vizuri kama wanadada. Hivyo ndivyo navyosaidaa jamii yangu.

Napenda kununua vitu mtandaoni. Mana kununua vitu kwa mtandao ni rahisi sana kuliko kuenda kujipeleka, kutumia nauli. Unatumia nauli kufika mbali nauli ya pesa mingi ilhali ungeweza kuomba na kuchukua vitu kwenye mtandao kwa uraisi. Unalipa tu nazina kufikia hapo hapo.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Kwa ukawaida, watoto ni baraka kutoka kwa mungu. Na watoto ni watu ambao hawana atia na wanakuanga wazuri sana. Kila mara napocheza na watoto, huwa naisi furaha mingi katika roho yangu na huwa najihisi sawa sana nikiwachezesha. Watoto ni watu wazuri sana. Na wanafaa kushirikishwa kwa jambo mingi.

Kushirikiana na timu huwa inafaa we mwenyewe kwa roho yako uwe na roho ya ushirikiano, roho ya upendo na roho ya umoja. Ukiwa nazo ndiyo utaweza kushirikiana na timu fulani kwa jambo fulani. Bila ushirikiano ndani mwako ama upendo hauwezi shirikiana na timu vile ambavyo inafaa.

Napenda kunywa kahawa. Kahawa ni kinywaji kizuri sana kwanza wakati wa asubuhi na mapema. Huwa inachangamisha bongo na inafanya ukue na uwazi. Kahawa huandaliwa kwa kutia kahawa ndani ya kikombe na alafu unatia sukari. Unatia maji alafu una koroga vizuri inashikamana. After ukikoroga vizuri unanywa pole pole tu. Baada ya kuunywa utajihisi vizuri na utajihisi umeamka.

Ili kujitunza kimwili kiafya na hisia zangu huwa na jaribu kila naloweza kukaa vizuri na watu wengine kuelewana na kukaa kwa pamoja na kwa afya yangu huwa nakula vitu vizuri na huwa nakula matunda na weka afya yangu iwe bora. Huwa navaa mavazi ambayo yanaweza kunistiri baridi na pia mavazi ambayo yanaeza kunistiri joto. Hili nikae nikijitunza mwili yangu.

Mara mingi mimi hupenda kucheza na mtoto. Nina ndugu yangu mchanga wa miaka tano. Huwa tunapenda kucheza na yeye sana. Tuna michezo mbali mbali. Ambayo tunajua mchezo kukimbiza na mchezo mingi mingi kama hizo. Na ninampenda sana.

Umeme unapokatika kitu cha kwanza mi hua nafanya hua nazima televisheni maana mara mingi umeme ukirudi hua narudi na nguvu mingi sana na inachoma vitu kama televisheni ama vitu kama friji ndiyo navizima kwanza alafu sasa nanunua Nyo nini nanunuwa mshuma ya kuasha.

Msimu wa mwaka ambayo naipenda zaidi ni Msimu wa vuli. Maana Msimu wa vuli, hakuna baridi mingi, hakuna jua mingi. Hewali ya hewa inakuwa ya kutoshana na chakula inakuwa mingi na hali inakuwa sawa.

Ndiyo, napenda kulima bustani, maana ukilima bustani, ndiyo inaonyesha urembo wake zaidi. Maana bustani nzuri na safi ni ile ambayo tayari imelimwa vizuri, hiyo ndiyo bustani nzuri na safi.